Ningependa sana kutembelea mapiramidi ya ya giza huko Misri. Mahali hapa ni muhimu kihistoria kwa sababu yanaonyesha ustadi mkubwa wa ujenzi wa ustaarabu wa wa kale wa Misri. Ningependa kujiona jinsi ilivyojengwa bila teknolojia ya kisasa na kujifunza zaidi kuhusu maisha imani na utamaduni wa watu wa wakati huo.